Ile sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye sio mfisadi. Kama Kenya, tumeadhirika sana na ufisadi. Juu unapata ufisadi unafanya mambo mengi sana. Unafanya madawa yakosekane hospitali, unaleta ajali za barabara, unafanya kutokuwa na ukosefu wa ajira. Kwa hivyo, yule kiongozi ambaye ni mzuri lazima akuwe ye si mfisadi, hachukui rushwa na hapendelei watu wengine.

Likizo langu la ndoto ambao nimekua nao kwa miaka mingi ni kutembelea nchi ya Uingereza nimesoma surani sana kuhusu nchi ya Uingereza, kwa hivyo ningependa kutembelea nchi ya Uingereza nione vitu za kale kama vile venye wafalme walikua wanaishi, cha pili nchi ya Uingereza iko na ligi maarufu ya mpira, kwa hivyo nataka kutembelea Uingereza ili nikienda uko ni pate kuona izo ligi za mpira, na nione wachezaji ambao ni maarufu kama vile Halland, Halland, Gerald na wachezaji wengine wengine.